Chakula chadaji ninacho kipenda ni ugali na sukuma wiki Napenda jinsi ugali unavyo kamilisha chakula na sukuma wiki inavyo kuwa kitamu na chenye lishe ni chakula cha kawaida nyumbani ambacho hufanya nijisikie kwenye kuwa wa mwenyenguvu kwa siku nzima Ninapenda ugali sukuma sana na pia inasaidia kwa kutupatia nutrients sana.

Ndiyo ninapenda kupiga picha sana kupiga picha kwa sababu ni nzuri na kuhifadhi kumbu kumbu za furaha na ya nyakati maalumu Napenda kuchukua picha za familia marafiki na matukio ya kila siku ili tuweze kuangalia nyuma na kukumbuka kumbu kumbu hizo kwa furaha picha ni nzuri sana kwa kumbu kumbu.

Ndiyo ninapenda kuvaa saa sana ninavaa saa kila siku kwa sababu inani saidia kuangalia mda kwa urahisi na kunipa nafasi ya kupanga siku yangu vizuri Pia napenda jinsi inavyo ongoza ongeza mtindo na kufanya mavazi yangu yawe ya kufutia na ya kisasa ninapenda saa sana.

Sherehe yangu ni nayoipenda ni siku yangu ya kuzaliwa. Naipenda zaidi kwa kuwa ni siku niliezaliwa na jinsi inavyokua na furaha marafiki na familia wakigusanyika kwa pamoja kucheka, kula, kunywa kitu kizuri na chakula nzuri na kusherekea siku maalum kwa pamoja. Inanifanya njisikie furaha na kushukuru kwa maisha. Ninapenda siku yangu ya kuzaliwa sana.

Napenda mikutano ya kirafiki na yenye malengo. Napenda pale ambapo watu wanashirikiana kwa heshima, wakiangaliana, wakiangalia maswala muhimu na kushiriki na mawazo kwa uwazi. Mikutano kama hii husaidia kujenga uelewe mzuri na kuimirisha ushirikiano kati ya kila mmoja.

Wakati wa furaha ninajifraisha kwa kucheka na marafiki na familia yangu kucheza kula chakula tunachokipenda au kufanya shughuli zinazotufanya tujisikie tulivu na wenye furaha Pia napenda kushiriki kumbukumbu hizo kupiga picha na kuzungumza na wapendwa wangu ili kujifraia kila wakati kwa pamoja na kukumbuka baada ya mda mrefu.

Najihisi vizuri kuhusu wasilisho kwa sababu hunipa nafasi ya kushiriki mawazo yangu na maarifa ninayo yapata ingawa wakati mwingine ninaweza kuhisi woga kidogo mawazoni Mwanzoni kujitayarisha vizuri na hilo hunifanya nijiamini na kuwasilisha kwa ufasaha mbele ya watu.

Muziki ninaousikia mara nyingi ni gospel na muziki wa afrobeat. Napenda jinsi unavyonipa nguvu, furaha na kunifanya nijisikie tulivu Pia hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu na kuniacha nikiwa na hamsa ya kufanya kazi kwa ufanisi. Napenda muziki sana huwa naisikia kila siku kwa wiki.

Zawadi muhimu ninayo nilioipokea nzuri ni saa nzuri kutoka kwa familia yangu. Nilifurahia sana kwa sababu sio tu ina thamani bali pia inanifanya nijisikie maalumu na kuthaminiwa kila mara ninapoiangalia inaleta kumbukumbu za furaha na pendo kutoka kwa wapendwa wangu ninapenda zawadi sana.

Hekima nilio jifunza maishani ni kwamba uvumilivu bidii na kuwa mwaminifu kwa nafasi nafsi yako na wengine husaidia kufanikisha malengo yako Pia nimejifunza kudhamini wakati kushirikiana na heshima na wenzangu nakushukuru kile kidogo tunachopewa maishani.

Ninachunguza barua pepe mara kadhaa kwa siku hasaa asubuhi mchana na jioni hii huni saidia kubaki nikiwa nimepangwa vizuri kujibu ujumbe muhimu kwa wakati na kuepuka kukosa tarifa za darura Ninapenda sana kuangalia barua yangu pepe ili kujua ninacho kinacho happen.

Naam, ninavaa miwani kwa sababu inanisaidia kulinda macho yangu kutokana na mwanga mkali, vumbi na hali nyingine za mazingira, pia napenda jinsi inavyoongeza mtindo kwenye mavazi yangu, ikifanya nionekane vizuri na kujiamini zaidi siku nzima, ninapenda miwani na huwa ninavaa kila siku.